Mimi hufanya mazoezi hasa wakati wa asubuhi kwa sababu huo ndiyo wakati mtu huwa na nguvu ya kutosha na husaidia sana kupanua mawazo ama kuongeza nguvu za akili. Kwa hivyo, sana sana mimi hupenda kufanya mazoezi muda wa asubuhi.

Kuna njia kadhaa ambazo nawasiliana na wafanyikazi wenzangu wakati tunapofanya kazi ya kwanza ni kupitia simu. Unaeza kuwapigia simu wakati unawahitaji pili kuwaandikia arafa ambapo hii ni wakati yuko mbali wakati una muda ama wakati unahitaji mambo yako. Ama zile instructions zinahitajika zifuatwe hatua kwa hatua unaeza tumia Whatsapp ama ya.

Na penda kinywaji cha maembe baridi maembe ya kusaga hii ni kinywaji ambacho huwa kinatuliza moyo wangu kina rudisha nafsi yangu ma mahali ambapo inafaa kua. So kinywaji cha maembe ni kinywaji ambacho na kipenda sana.